Mdawangu wabule namnonabo hitumia, mdawangu wabule sanasana hitumia kusoma vitabu lakini pia nakuangalia filamu ni kati ya mdawangu wabule ambavu wanautumia. Nitasoma biblia lakini pia nitasoma baadhi ya vitabu fingine lakini kama zisomi kitabu nitangalia filamu mdo mdawangu wabule ambavu wanautumia.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa Ndiyo, kiasi lakini napenda kuzungumza siasa kwa yale ambayo ninayafahamu Kwa yale ninaayoyajua, nitayazungumzia Kwa yale ambayo sina ufahamu nayo, siwezi nikayazungumzia hadi niyajue au niombe kujifunza kwa mtu ambayo ya zaidi ili niweze kuyajua ila siasa napenda kuzungumzia ndiyo, kiasi lakini.

Katika jamii yangu nashiriki, nashiriki pale wanapo tangaza mikutano ya jamii lazima nitashiriki. Lakini pia nashiriki kwenye uchangiaji wa maoni na mawazo ni moja ya njia hapa ambao inatumika kushiriki katika jamii Lakini katika majanga pia huwa nashiriki ndani ya jamii yangu ili tuwe wamoja, ili nakujua na kufahamiana.

Chakula cha kigeni ambacho ni mewai kujalibu ni chakula cha nchi ya Uganda au chakula cha kiganda ni kati ya chakula ambacho ni mewea kujaribu kukitumia niii ni kwa lugha inaitu wa mbombo ni ndizi zilizo tangenezwa kitofauti na kimila Ambo zinakuwa tamu ndo chakula pekee ambacho ni mewai kujaribu cha kigeni.

Wiki yangu ya kazi Uwa naipangiria kwa kulingana na kazi usika nita kazo kutana nazo nikiwa kazini Kwaiyo nita angalia kwamba jumatatu nita kuwa na jukumu gani jumanne nita kuwa na jukumu gani, jumatano aliyamisi na ijumaa na kuwa na jukumu gani kazini Kupitia iyo ndo namna peke amboyo nawezanika pangiria wiki, nitaamuka sa ngapi, nitaenda kazi ni sa ngapi, nita toka kazi ni sa ngapi Nikati kulingana ni namna ya kulingana na majukumu ya kazi naeo kuwa nayo ndani ya wiki yo Ndio inaamua nipangeje wiki usika.

Mimi napenda kuandika kwa mkono. Kompyuta sana sipendilei kuandika kwa sababu kompyuta kuna baadhi ya kazi na kuwa na wafanyia. Tofauti na kuandika. Kwa hiyo napendelea sana kuandika kwa mkono. Na mimi ni kiandika kwa mkono mambo mengi. Nayatimiza kwa wakati na nayafikisha kwa wakati kwa muda husika. Kwa hiyomi napenda kuandika kwa mkono sio kwa komputa.

Mimi napendelea mahali pa kimia. Sipendelei sana kerere. Kwa hiyokati ya vitu ambavyo mi napendelea napendelea sana mahali pa kimya, pa tulivu. Ili niweze kufanya mambo yangu kwaufa sana kwa wele zaidi. Sehemu zenye kelele zinanchangaya na kunivuruga. Nasiweze nkafanya vitu kwa usahihi. Ulio mzuri.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Usiku sipendelei. Ila napenda sana kuamka mapema. Ili niweze kufanya shuguli zangu na kazi zangu nyingine. Kwa umi natenga mda sana wa kupumzika mapema. Iri niweze kwa muka tena mapema. Na kupumzika ni mda umeenda kuamka mapema na naenda kwangu. Kwa umi ni mtu wa kwa muka mapema.

Kazi za dharura nazishugulikia kwa kuzipa kipaumbele kwanza, kwa sababu inakuwa ya dharura. Kwani nitaacha shughuli ambazo ntakua nafanya ili niweze kutimiza hiyo kazi ya dharura. So ikiwa kazi ya dharura inahitaji umakini na utulivu wa hali ya juu Kwa hiyo nitaacha shughuli nyingine ambazo nitakua nafanya ili niweze kushugulikia hiyo kazi kwa uweledi zaidi.

Mwaka mpya na usherekea vipi? Mwaka mpya mimi na usherikea kwanza kwa kumshukuru mungu kwa mwaka ulioisha Lakini pia na muomba mungu kwa mwaka mpya ambao nakuwa ni meingia Kwaiyo mwaka mpya mimi na uwanza kwa ibada ibada ni kishanza mwaka mpya kwa ibada ndo mambo mengine yata fata, nitapangilia ratiba na vitu gani vya kutimiza ndani ya mwaka.

Napenda kulala mapema. Kama sina shughuli yoyote ya kufanya, au kazi yoyote ya kufanya, nitatenga muda niweze kulala mapema. Lakini kama nina kazi ya kufanya, hiyo ndio ina nisababishia ni chelewe kulala. Lakini kama nashughuli, kama sina shughuli ya kufanya, ndani ya hiyo usiku husika, nitalala mapema. Mimi napenda kulala mapema.

Ndiyo ni moja wapo ya mawasiliano ambao mi natumia video ni moja hapo ya mawasiliano ambao mi natumia Naweza nikatumia video call Lakini pia naweza nikandaa video ili nikaisambaza kwa watu au kwenye group la kazi au kwenye timu yetu ya kazi ili waweze kuangalia iyo video ili ujumba husika ikaweze kuwafikia au mawasiliano hai.

Ndiyo, ipo michezo ambayo mi napenda kutazama Napenda sana kutazama mpira wa miguu mpira wa miguu napenda sana kutazama Labda unaweza kutueleza ni kwa nini unapenda sana michezo hii Mchezo hii ni mchezo ambao inatusaidia kufikiria mara kufikiria sana lakini pia kujua na mna gani tunaweza tukacheza kama team Kumbukumbu ya mchezo wakushangaza uliotangazwa tazama, mchezo wakushangaza ambao ni liutazama ni mchezo wa man u na arsenal ndo mchezo wangu wakushangaza sana Mchezo ambao uli kuwa na magori mengi kufungwa magori mengi Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo Napenda sana kutazama kwenye runinga au tv nikiwa nyumbani Unahisi ni nini wakati unayatazama mchezo hiyo Najihisi mwenye furaha, najisi mwenye amani na najisi vizuri nikiwa natazama michezo hiyo.

Kitu ambacho wanakifanya kushirikiana timu ni huwa najiunganisha nao Lakini pia nitaambatana nao pale wanapofanya kazi Sijitengi lakini pia kushirikiana kimawazo kifikra Nimoja ya vitu ambavyo huwa vinasaidia katika ufanyaji kazi au navifanya nikiwa nafanya kazi na team.

Mpira timu ya mpira wa rugby ambao sana sana ningependa kuongea ni mpira wa rugby ambao ni Chicago Bull Chicago Bull ni mojawapo ya timu ambao ni bora zaidi pare marekani Mojawapo timu ambao ni bora ambao inacheza huo mchezo Kwa mchezaji ambaye na mkumbuka sina kumbuki ni natisha ama Lakini mchezo ambao huwa naukumbuka mchezoambao naukumbuka ambao ni kueleza kwa nini unayaipenda hii timu hii timu naipenda kwa so inatumia nguvu lakini na akili Lakini timu yenye mfanikio Mchezo mkuu wa timu hiyo sikumbuki Ungependa kueleza ni mchezaji gani unampenda zaidi Paro wachezaji Uchezaji ninaopenda wale wachezaji ambao wanaleta matokeo ndani ya timu ndo mchezaji ambayo mwenye Arama nyingi za kufunga mchezaji pekee ambao huwa ninampenda nahisi wakati timu inacheza Najihsi vizur, najihisi mwenye furaha Lakini pia inaleta mafundisho Baada ya vitu.

Mwezi ambao mi huwa naupenderea ndani ya mwaka, ni mwezi wa sita. Mwezi wa sita ni mwezi bora kwangu Kwa sababu ni mwezi ambao nakuwa nakumbukizi ya mimi kuzaliwa Lakini pia ni mwezi ambao kwangu mi naonaga ni mwezi wa utulivu Hata nikiwa kazini, Kwa ni mwezi bora kwangu ndani ya mwaka.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli ni moja wapo ya kifaa ambacho ni kizuri, lakini moja wapo ya kifaa cha usafirishaji, ambacho kinatusaidia. Ikiwa tunakiendesha, tunakufanya mojawapo ya mazoizi. Baadhi ya viungo vyetu vinakua imara, lakini jongefu kwa baadhi ya viungo vyetu. Lakini ni kifaa kizuri cha usafirishaji, ambacho ndiyo, napenda kukiendesha.

Mimi na marafiki zangu, tunapenda tukiwa wote Tunapenda kuangalia mofi na story Lakini kama ni kitu cha maendeleo ambacho tumekutana kwa pamoja Tunapenda sana kufanya biashara na trading Nimoja wapo ya vitu ambavyo tunatamani sana kufanya na tunajifunza kila siku trading na baadhi ya biashara Lakini kwa sasa tukikutana ni story na kuangalia film.

Ndiyo, mime ni mpenzi sana kujalibu teknolojia mpya. Asasa namna ya kutumia. AI ni moja kwa vitu ambavu na vitamani na napenda sana kujalibu. Teknolojia mpya namna ya kutibu, namna ya kuendesha, baadhi ya vifa ambavu vinaitaji teknolojia ni moja ya mtu ambavu napenda kujalibu teknolojia mpya.

Mimi napenda kusafiri kwa GPRS. GPRS inasaidia kupata eneo husika na kwa usahihi. Ramani unaweza ukaisoma lakini ukiwa kwa GPRS ninapenda kupata yaani GPRS inasaidia kupata eneo husika kwa usahihi zaidi.

Ndiyo, naweza nikaeleza mfanya biashara bora kwangu ambao ni bora zaidi ambao ni mfanyabiashara bora kwangu ambao mi namuona ni bora zaidi anaitwa pastor Tony Kapora ni mfanyabiashara ambao mi namuona ni bora kwangu zaidi amefanikiwa katika biashara zake Unaweza kueleza kwa nini ni kwa nini unampenda mfanyabiashara huyo huyo mfanyibiashara anafanya biashara huku tukilinganisha na kiroho Yaani anafanya biashara Lakini pia anatimiza majukumu mengine ya kiroho mmoja wapo ya mfanyibiashara ambao mi namkubali Je unakumbuka kitu gani chajeba alichowahi kufanya aliwahi kujaza mtungi wa gesi kwa kuomba Je unapenda kueleza nini unavyojifunza kutoka kwake napenda kueleza kwamba Najifunza nini kutoka kwake Najifunza nidhamu ya biashara nidhamu ya kila kitu ambacho nakifanya ndani ya biashara Unahisi nini kuhusu jinsi anavofanya biashara Unahisi nini kuhusu Najihisi kwamba nami naweza kufanya biashara kama anavofanya Nikiwa na nidhamu Lakini pia mwendelezo bora katika hio biashara Ntafanikiwa kama yalivyofanikiwa Lakini mi naamini kupitiliza Ntafanikiwa na kupitiliza.

Mimi sehemu ambazo napenda kutembelea Napenda kutembelea kwenye ufukwe ufukwe au kwa lugha nyingine inaitwa bichi Fukweni, napenda sana kutembelea Fukweni, lakini pia napenda kutembelea sehemu yoyote yenye hali ya utulivu ndo sehemu peke ambao mimi huwa napendaga sana kutembelea sehemu za ufukwe, nitapata ubaridi Lakini pia nitakuwa na ile kufikiri kwa kina sehemu zenye ubaridi au ufukwe na sehemu zenye utulivu ni sehemu ambazo miye natengeneza muda Wakukaa akilini kwangu kutulia na kutafakari yale yanaweza kunisaidia mbeleni.

Napenda sana majira ya masika ni majira bora kwangu ambayo minayapenda sana Unaweza shiriki ni majira gani unayapenda Napenda sana majira ya masika Je, unakumbuka kitu gani ambacho Uweweza kufanya upende majira hayo Unakumbuka ni majira ambayo ilibadilisha maisha yangu kujua teknolojia, baadhi ya teknolojia nilijua katika hicho kipindi Kwa sababu ni kipindi ambacho mina kuanga sana nimetulia ndani Je unakumbuka kitu gani ambacho ureza Je ni shughuli gani unazo penda kufanya majira hayo na penda kufanya kazi za online Yani kazi ambazo ni tazifanya Hazita asili utenda jikazi wangu Lakini pia hazito ingiliana na hali ya hewa ya enyewe husika Unahisi vipi kuhusu hii halia ya hewa Wakati huo Najisi furaha Najihisi mwenye amani nikiwa nafanya nikiwa kwenye hii hali ya hewa Najihisi mwenye amani zaidi Najisi na mwenye furaha.

Harufu ni nayopenda zaidi mimi napenda Ndiyo naweza kushiriki kuambia harufu ya ni ambayo kueleza harufu ya nimbo naipenda Harufu ya manukato manukato ya vanila ni harufu ambao kwangu ni bora nyakati zote Harufu nzuri sana Je unakumbuka ni wakati gani Unayohisi harufu ni nakumbuka ndiyo Wakati ambayo nahisi harufu ni wakati na vojipulizia lakini pia wakati napo kuwa kazini ni kumbu kumbu gani harufu hii inakukumbusha na kumbu kama mama yangu alikuwa nafanya kwenye kiwanda cha kusindika vanilla Kwa hio ni moja yapo ya kumbu kumbu yangu bora zaidi ya kuwa na hii harufu ya manukato ya vanilla Unaisi vipi ukipata harufu hiyo Najihisi mwenye furaha, najihisi mwenye nguvu Lakini pia najihisi kufanya mambo makubwa kupitia hii harufu nikiisikia.

Ndiyo, napenda kuogelea. Na sana sana napenda kuogelea ufukwani. Lakini na mabwawa yaliyo andaliwa kwa ajiri ya kuogerea. Au kwa ruga nyinginezo swimmimg pool. Napenda sana kuogerea ndiyo. Kusali moja hapo yanapotuliza hakiri na kuwaza mambo mengi. Yanayo ni jenga mingi.

Chakula ambacho mi napenda sana kula jioni, napenda sana kula mihogo, mihogo au viazi vitamu. Ndiyo chakula pendo ambacho napenda kula sana jioni. Ni kivikosa hivyo vyote, nitakula ugali. Ugali naonaga kama mbadara wa hivyo vyakula. Ninavyokula.

Mimi napenderea mwanga wakawaida Kwa sababu mwanga mkali unaniathiri macho Unaniathiri na kuniumiza macho kwao minapenderea mwanga wakawaida Ambau mwanga utanisaidia Hata hauwezi ukaniathiri macho ni siweze kuona kwao napenderea mwanga wakawaida.

Mimi na familia yangu, kitu ambacho napenda kufanya. Napendanga sana kutimiza majukumu ya nayokua ya metuangalia hapa nyumbani. Lakini pia kitu kingine ambacho ua napenda kufanya na familia yangu Napenda kuangalia filamu Yani na familia yangu tutangalia filamu Tutakao, tutajadiri baadhi ya vitu ambao vitasaidia, familia, vitasaidia jamii. Kumi na familia wa tunakaa karibu, tunajadiri mipango mikakati lakini pia. Tunaflai tu kia tunangalia filamu.

Mimi napenda sana kufanya kazi na wenzangu Lakini kama kazi inaniitaji nifanye mwenyewe, nitafanya Lakini sana sana napenda kufanya kazi na wengine ili tushirikiane, tulete, mawazo, mapya, ambao yatajenga hiyo kazi Hili itimie kwa weledi Lakini kama ni jukumu lenyewe au kazi yenyewe Inaniitaji nifanye mwenyewe, ninaifanya mwenyewe Lakini mi napendelea kufanya kazi na wenzangu au wengine.

Mimi sana sana napenda sana kula nyumbani Kwa sababu nyumbani chakula kinandaliwa kwa makini na chakula ambacho kinaandaliwa ni mtu anakua anajua kwamba au ni kitu ya ndani mwenye, najua napenda nini, najua nahitaji nini, najua niongeze nini katika hicho chakula Kwa hivo napenda kula chakula nyumbani, chakula chq nyumbani ndo napenda sana kula.

Maoni sana sana naeapokea kwa hali ya uchanya Yani mii napenda sana kupokea maoni yawe yawe hasi yawe yawe positive yawe chanya napenda kupokea Iri mwenye ndo ni ya tafakari na kujatathi mini yapi maoni ni ya zingatie, yapi maoni ni ya hache, yapi maoni ya najenga Kwa mii napokea maoni kwa uchanya zaidi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu mimi nimejiekea ni njia mojawapo ya kufanya mazoezi katika kutembea kwa miguu, mimi kwangu ni njia mojawapo ya kufanya mazoezi Kwa hiyo mimi napendelea, mara kadha, natembea kwa miguu, hata mara nyingine, hata nikiwa naenda kazini, natembea kwa miguu.

Hadithi za ajabu, ndio, napenda kuzisikiliza hadithi za ajabu, napenda kuzisikiliza Baadhi hadithi uwa zinafundisha Baadhi hadithi uwa niuongo Lakini baadhi hadithi ujenga na nyingine utengeneza hali ya woga kwa mtu Lakini napenda kuzisikiliza.

Mimi unapendelea chakula chenye ladha gani? Mimi napendelea chakula chenye ladha ya utamu. Yaani kisiwe na uchachu chachu au chumvi. Chakula chochote chenye ladha ya utamu ni chakula ambacho napendelea sana kula. So na mimi katika utamu nitapata chochote ndo nacho pendelea, nitapata virutubisho lakini ndo nacho pendelea. Kini ya wakati wakula.

Hamna, mimi timu na nafanya kazi na timu ya mbali Hapana, nafanya kazi na timu iliyokaribu na mimi Siwezi kufanya kazi na timu iliokombali Lakini, kuna baadhi ya kazi ambao huwa inanibidi nifanya kazi na timu ya mbali Lakini, sijawahi kupata kazi ya namna hiyo Mimi, kazi ambao nazifanya nafanya na timu iliopokaribu.

Ndiyo, je unatumia mfumo wa usalama wa vidole Ndiyo, na utumia huo mfumo ni mfumo ambao ni salama, kulinda nyaraka, lakini kulinda taarifa muhimu ambazo hutaki zisambae mfumo wa vidole nautumia sana kwenye simu, lakini hata kwenye komputa mpaka nautumia wa mfumo.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi waku tredi, lakini ujuzi mwingine ni wakutumia AI na roboti. Ni kati ujuzi ambazo ninapenda sana kujifunza. Labda unaweza kuereza ni kwa nini ujuzi huo ni muhimu kwako. Ujuzi ni muhimu kwa sababu teknolojia kila siku inabadirika. Iri kuiyendesha iyo teknolojia inabidi ujue baathi ya vitu ambavo ndo ifo. Je umesha wai kujalibu kujifunza ujuzi huo awali, ndiyo nimewai kujalibu Ungependa kueleza ni jinsi unavo jifunza kueleza ni jinsi utakapo jifunza Nita jifunza kupitia mitandao mitandao kupitia online nit jifunza huo ujuzi Unahisi ni wakati gani mzuri wa kujifunza Wakati nikiwa na fulaha na wakati ambao ni sasa Mi naona ni wakati mzuri wa kujifunza mimi.

Chakula cha haraka hamna. Sipendelei sana chakula cha haraka. Chakula cha haraka mimi naona baadhi ya virutubisho vinakuwa hazipo na kinapoteza baadhi ya virutubisho. Kwa hivyo mimi napenda chakula ni kiandaye mi mwenye kisiwe cha haraka kiive kwa wakati. Sio chakula cha haraka napendelea chakula cha kujiandalia mimi mwenyewe chaaraka hamna.